Mimi napenda kununua vitu mtandaoni inaniraisishia kwa sababu sihitaji kutoka nyumbani na naweza kulinganisha bei na kuchagua bidhaa kwa utulivu. Pia ninapata chaguo nzuri zaidi kuliko sokoni na wakati mwingine upata offer nzuri hata hivyo huwa makini kuchagua wauzaji wa kuwaamini ili kuepukana matatizo.

Mimi nikianza mradi mpya wa kazi, kwanza huwa naelewa malengo yake na kile kinachotarajiwa kufanya. Nachukua muda kupanga hatua za kufuata, kugawanya kazi katika sehemu ndogo ndogo na kuweka ratiba ya utekelezaji. Pia, hutafuta taarifa au risumari zinazohitajika kabla ya kuanza.

Mi naifuata zaidi timu ya Simba SC Kwa sababu ni timu yenye historia ndefu na mafanikio makubwa napenda namna wanavyocheza na kujituma na kushindana kwa nguvu kila msimu. Pia ina mashabiki wengi sana. Jambo linalo nifanya iwe na hamsa ya mshikamano mkubwa.

Mimi napenda mikutano hili na malengo wazi na mipangilio mzuri. Napendelea mikutano isiyo mirefu sana. Inayo eshima muda. Inayo eshimu muda. Na mbayo kila shabiki. Kila mshirika anapata nafusi ya kuchangia mawazo. Pia napenda mikutano yenye mawasiliano mazuri na eshima.

Unaweza kushiriki ni kazi gani au masomo gani unafanya? Mimi nipo kwenye masomo nasoma ili kujijenga maarifa na ujuzi utakaonisaidia katika maisha ya baadae. Nilichagua njia hii kwa sababu napenda kujifunza na ninaamini elimu itanifanya fursa nyingi maishani. Kitu ninachokipenda zaidi ni kupata maarifa mapya kukutana na watu tofauti na kujifunza mambo yatakayonisaidia kijamii. Changamoto ninazopatana nazo ni msongo wa masomo. Wakati mwingine, uhaba wa muda na mtihani inayohitaji maandalizi makubwa. Ningependa kuboresha mfumo wa kujifunza kuongeza vitendo kama praktikari zaidi ya kupata rasilimali ya kujifunzia kwa urahisi zaidi.

Mimi, kitabu ni nacho kipenda zaidi ni kitabu cha hadithi za maisha kwa sababu hunifundisha maadili, hunipa mafunzo ya maisha na kuniyonesha uzoevu wa watu wengine. Ni hadithi, ni hadithi hasa hadithi zinye mafunzo na zinazogusa maisha ya kila siku. Ndiyo na mkumbuka muhusika mkuu ambaye alikuwa mvumilivu na mwenye bidii. Aliyepitia changamoto nyingi lakini hakukata tamaa. Nilishauriwa na mwalimu wangu pamoja na marafiki walio kosa. Walio kisoma na kunieleza kuwa kina mafunzo mazuri. Ndiyo ningependa kisoma vitabu vingi vya mwandishi huyo ili kujifuza zaidi na kufurahia mtindo wake wa uandishi.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni asikate tamaa katika maisha. Amini uwezo wake. Ajitahidi kufanya kazi kwa bidii na ajifunze kutokana na makosa. Pia ni muhimu kuwa na subira kuheshimu wengine na kutumia muda vizuri.

Mimi, napenda kula mboga za majani, hasa mchicha, matembele na kabichi. Mboga hizi ni tamu, zina virutubisho vingi na unisaidia kua na afya njema. Napenda zaidi, zikilika vizuri na kuliwa pamoja na ugali au wali.

Ndiyo, wakati mwingine naweka picha zangu mtandaoni. Lakini huwa nafanya hivyo kwa uangalifu. Naweka picha chache, tu ambazo zinafaa na si binafsi sana. Pia, uangalia furaha ya kuchagua, ni nani anaweza kuziona. Kwangu ni muhimu kulinda usalama na heshima yangu, hata ninapotumia mitandao ya kijami.

Mimi napenda zaidi keki ya vanilla naipenda kwa sababu ladha yake ni laini na si nzito sana na inaenda vizuri na chai au juisi. Pia napenda keki ya chocolate. Mara kwa mara hasa ingawa imetengenezwa vzuri na si tamu kupita kiasi.

Ndio, mimi nahifadhi vitabu vyathamani kwa uangalifu mkubwa. Vitu kama nyaraka muhimu, simu au pesa huviweka sehemu salama ili visiweze kupotea au kuharibika. Pia, huwa makini nisivivae ovyo nisiviache ovyo vikaharibika au vikaathirika mahali pakuaminika.

Mimi nikifanya kazi ya timu ya mbali, kuweka mawasiliano wazi na ya mara kwa mara kupitia simu, barua pepe au programu za mitandao. Hua napanga ratiba na mikutano, kugawana majukumu kwa wazi na kuheshimu muda wa kila mtu.

Mimi napenda timu ya Albarax ya New Zealand. Naipenda kwa sababu ina nidhamu umoja kiwango cha juu cha uchezaji. Pia wanajulikana kwa historia yao kubwa na mbinu mzuri za mchezo. Ndiyo namkumbuka Richie McCaw ambaye alikuwa nahodha mzuri na mchezaji mwenye kujituma sana. Napenda zaidi ushirikiana wao, nguvu na mbinu za haraka pamoja na heshima wanayoonyesha ndani na nje uwanja. Wakati timu yangu inapoteza nahisi uzuni kidogo, lakini bado uendelea kuiunga mkono. Namini hata kama wameshindwa, ipo siku tu wataboresha kwa mechi zijazo tu.

Wakati wa baridi kali, mimi huvaa nguo nzito na za joto kama sweater au jaketi ili kujilinda dhidi ya baridi. Pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au supu na kukaa sehemu yenye joto. Wakati mwingine napumzika nyumbani zaidi ili kuepuka baridi kali isije kuathiri afya yangu.

Mimi napendelea zaidi chakula chenye ladha ya wastani. Sikali sana wala sitamu kupita kiasi. Napenda chakula chenye viungo, vya kiasi. Kinacho ongeza ladha bila kuizidi. Ili nifurahie chakula na bado kiwe rafiki kwa afya yangu.

Napendelea zaidi viatu vya kawaida. Napenda kwa sababu ni comfortable. Vinafaa kwa kutembea kwa muda mrefu na vinaendana na nguo nyingi za kila siku. Pia vinafaa kwa kazi na matembezi. Ndiyo maana na vipenda sana.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa itakuwa changamoto kidogo, ningetumia muda huo kupumzika, kuzungumza na watu, ana kwa ana, kusoma, au kufanya shuguli za nje. Hata hivyo, teknolojia imenizoesha sana katika maisha ya kila siku. Hivyo, kukaa bila hiyo kungeitaji, kujipanga mapema.

Nguvu zangu kazini ni uwajibikaji nidhamu na uwezo wa kushirikiana na wengine, nafanya kazi kwa bidii na heshimu muda na napenda kujifunza mambo mapya. Pia nina uwezo mzuri wa kuwasiliana na kusikiliza maoni ya wengine na kutatua changamoto kwa utulivu. Napenda sana kurekebishwa na kufanya kinachostahili.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Ningependa biashara inayohusiana na teknolojia na huduma za kidigitali. Kwa sababu inanipa nafasi ya kusaidia watu kutatua matatizo yao kwa njia rahisi na ya kisiasa. Nafikiria biashara inakua bora zaidi inapoleta kutatua tatizo, halisi na kuleta manufaa kwa jamii.

Ramu ya simu ni nayo tumia kila siku ni wadzapu. Natumia zaidi kwa sababu inaniu inaniumiza kuwasiliana na marafiki, familia na pia kwa taarifa fupi na kazi au masomo. Pia nakutana na matangazo mafupi video na ujumbe umuimu kila siku kupitia wadzapu.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale panapokuwa na mawasiliano mazuri, heshima kati ya wafanyikazi na ushirikiano. Pia ni muhimu kuwe na usalama. Vifaa vinavyofaa kwa kazi na uongozi unaodhaminika mchango wa kila mtu. Mazingira mazuri hupeana motisha.

Mimi napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mengi. Napendelea chakula cha aina hiyo kwa sababu ni cha afya. Hunifanya nijisikie mwepesi na hunisaidia kuelezea vizuri na shughli zangu za kila siku. Hata hivyo marachache nakula chakula chenye mafuta kidogo kwa ladha lakini kiasa.

Mimi huandaa ripoti za kazi za maendeleo ya shughli kama ripoti za kazi za kila siku au za kila mwezi. Katika ripoti hizo huonyesha kazi zinazofanyika, changamoto zilizojitokeza na mpendekezo wa kuboresha ripoti. Ripoti hizo unisaidia kufuatilia maendeleo na kuwapa wengine tarifa kwa wazi.

Napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi. Mazoezi ya asubuhi hunipa nguvu, hunifanya nijisikie mchangamfu na hunisaidia kuanza siku nikiwa na ari. Hata hivyo, wakati mwingine nafanya mazoezi jioni kama imekua na shughuli nyingi. Lakini napendelea kufanya asubuhi ili nichangamke zaidi.

Najisikia baridi ya wastani. Leo hali ya hewa inonekana ya mawingu kidogo. Jua halichomi sana kama kuna upepo mwanana. Najisikia baridi ya wasstani. Si kali sana wala si joto kupita kiasi. Kwa sababu hiyo nimevaa nguo ya kawaida na sweta nyepesi nijisitiri dhidi ya baridi kudogo. Ndiyo, napenda hali hii ya hewa kwa sababu ni tulivu na inaniruhusu kufanya shughli bila usumbufu. Katika hali hii ya hewa, napenda kutembea kidogo kufanya kazi zangu kwa utulivu au kusoma kwa sababu hali ya hewa inaruhusu utulivu wa akili.

Rafiki yangu wa karibu ni mtu ninae mwamini sana. Aliye nielewa na huwa nami wakati wa furaha na changamoto. Tulikutana kwa bahati wakati wa shugli za kila siku. Tukaanza mazungumuzo madogo yalio tuunganisha. Tulikuwa shureni, tukawa darasani moja na kuanza kushurikiana kwenye masomo na shugli nyingine. Tumefanya mambo mengi pamoja kama kusoma, kushurikiana kwenye miradi, kutembea na kusaidiana wakati wa matatizo. Kinachofanya awe rafiki na mwenye kweli ni uaminifu. Kunisikiliza, kunishauri kwa kweli na kunieshimu bila kunikumu. Ningependa kusema kuwa ni baraka kubwa kuwa na rafiki kama uyu waina ayo.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni bayolojia. Napenda bayolojia kwa sababu linanisaidia kuelewa maisha ya viumbe, mwili wa binadamu na mazingira yanayo tuzunguka. Pia hunifanya nijue jinsi sayansi inavyo husiana moja kwa moja na maisha ya kila si.

Shuguli yangu ya kupendeza zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda kufanya hivyo kwa sababu hunipanua mawazo, hunipa maarifa mapya na hunifanya nijisikie nikiendelea kuwa kila siku. Napenda sana kusoma vitabu maana zinanikuza na kunitunza kila siku.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini nikushirikiana na wengine, kutatua matatizo, napenda jukumu hili kwasababu inanipa nafasi ya kutumia mawazo, kusikiliza mtazamo tofauti na kupata suluhisho bora linalo nisaidia watu nakazi kwa ujumla pamoja, tukiwa pamoja.

Ili kujifunza maneno ujuzi mwingi wa haraka, mimi hufanya mambo haya, kusoma mara kwa mara, vitabu, makala au maudhui mtandaoni, kuandika maneno mapya na kuyatumia katika sentensi, kusikiliza na kuzungumza na watu ili kuzoea ya mwisho kurudia na mara nyingi pale ninapojifunza. Ninayo ya jifunza.

Mfereji wa TV unaofuata zaidi ni National Geographic. Napenda kuangalia kwa sababu unavipindi vya elimu kuhusu sayansi wanyamapori mazingira na tamaduni mbalimbali duniani hunisaidia kujifunza mambo mapya kupanua ufahamu wangu zaidi. Napenda sana kuwochi National Geographic.

Taka kukua kitaaluma na kitaaluma kwa mtaalamu anaye aminika katika kazi ninayo ifanya na kufikia nafasi ya kiongozi au kusaidiana wengine kwa maarifa uzoefu wangu. Pia ningependa kazi yangu iwe na mchango chanya kwa jamii na maendeleo kwa ujumla.

Kazini, yeyote ya biashara, ninayo dhamini kazini ni ile, inayo lenga kuwa, uadilifu, kutoa huduma ya kweli kwa wateja na kukuza ustaharabu kazini. Ninapendelea kazi ilio leta matokeo chanya. Inaendeshwa kwa umakini na inadhaminiwa ushirikiano na mawasiliano mazuri kati ya wakini.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi hupanga kazi yangu mapema, kueka vipaumbele na kugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo, pia hujaribu kupunguza usumbufu, kutumia muda vizuri na kupumzika kwa wakati, ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.

Napendelea chakula chenye ladha ya wastani. Si kali sana wala si tamu kupita kiasi. Napenda ladha hiyo sawasawa na ya asali. Yenye viungo vya kiasi ambavyo vinaongeza utamu wa chakula bila kufunika ladha yake halisi. Hii hunifanya nijisikie ni furahie kula chakula.

Upenda kutazama video kwenye YouTube kwa sababu kuna aina nyingi zuri. Video za burudani, elimu, habari na mafundisho ya ujuzi mbali mbali. Pia hupenda kutazama short clips za kuchekesha au za motisha pale mitandaoni. Sana sana TikTok, Instagram.

Nzuri nililolijenga, ni kufanya mazoezi mepesi ya mwili mara kwa mara hasa kutembea au kukimbia asubui, zoezi hili lilinisaidia kuwa na afya ya bora, kupunguza msongamano wa mawazo na kuwa na nguvu zaidi kupitia shughuli za kila siku na kupumzika kwa wakati mazoezi mazoea.

Kila jioni kabla ya kulala napumzika kwa muda, hupunguza matumizi ya simu na kufikiria kwa utulivu kuhusu siku yangu ilivyoenda, maranyingi nasali au kutafakari vile ntaanza siku yangu kesho yake kisha nalala ili mwili ipumzike.

Husherekea sikukuu kwa utulivu na furaha. Mara nyingi hukaa na familia au marafiki. Kula chakula kizuri, kushukuru na wakati mwingine kushiriki shughuli za kijamii au kidini. Kwangu kisicho muhimu zaidi ni kuwa pamoja na wapendwa na kusherekea kwa amani.

Siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya shukrani natafakari siku ya furaha maishani mwa watu muhimu kwangu. Napenda kusherehekea kwa unyenyekevu bila makelele mingi nikizingatia furaha ya ndani. Mara nyingi nasherehekea na familia na marafiki wa karibu kwa sababu uwepo wao hunifanya nijisikie kupendwa. Sherehe ninayokumbuka zaidi ni ile tulio kaa pamoja nyumbani. Tukacheka, tukashirikiana chakula kuzungumza kwa furaha bila mipango mikubwa. Napende keki ya vanila na chokoleti na chakula rahisi kama wali na ugali na mboga. Ningependa zawadi ya kitabu kizuri au kitu kinachonisaidia kujifunza au kujitunza. Kwa sababu huwa na maana ya huduma kwangu. Kwa hivyo.

Siku za mvua hunipa hisia za utulivu na farakari hasa na tafakari hasa mvua inaponyesha kwa sauti laini. Wakati wa mvua mkubwa hupendelea kubaki ndani, hufanya kazi za ndani, kusoma u kusikiliza muziki huku ni kifurahia hali ya hewa. Ndiyo napenda mvua hasa mvua ya kawaida isiyo na upepo mkali kwa sababu hunipumzisha mawazo. Nakumbuka siku moja ya mvua tulipokuwa nyumbani na familia, tukizungumza na kucheka, hali iliyo fanya mvua iwe ya furaha zaidi. Mvua hunilazimisha kubadilisha mipango ya kutoka nje lakini hunipa nafasi ya kupumzika na kufanya mambo niliyokuwa nimeahirisha. Nikisikia sauti ya mvua najisikia mtulivu, salama na mwenye amani ya moyo.

Kwa kawaida nalala kati ya masaa sita hadi nane kila usiku kutegemeana na shughuli za siku hiyo na ratiba yangu najaribu kuhakikisha napata usingizi wa kutosha kwa sababu usingizi ni mzuri na hunisaidia mwili ili uweze kupumzika akili kutulia na afya kwa ujumla kubaki nzuri.

Ndiyo ninafahamu majirani zangu najitahidi kuwajua kwa majina kuwasalimia mara kwa mara na kuzungumza nao inapobidi kufahamiana na majirani husaidia kujenga uhusiano usalama na amani katika jamii pia hufanya iwe rahisi kusaidiana wakati wa shida.

Napendelea zaidi suruali. Suruwali hunipa uhuru wa kutembea na hunifanya na kufanya shughli mbali mbali kwa urahisi. Na najisikia vizuri nikiwa nimevaa kwa sababu, najisikia 'uncomfortable'. Sketi huvaa zaidi kwa hafla maalum kwa wakati unaohitajika maonekano rasmi zaidi.

Mimi huosha nywele zangu mara moja hadi mbili kwa wiki kwa sababu ninapenda kuzitunza zisikauke sana. Nikiwa na ratiba tulivu au sitoki sana. Mara moja au kwa wiki hunitosha. Lakini nikifanya shughuli nyingi nikitoka jua kali au nikitokwa kwa jasho sana basi huongeza hadi mara mbili.

Mimi ninampenda sana chimamanda ngozi na mkubali kwa sababu anaandika kwa mtindo rahisi lakini mwenye ujumbe mzito kuhusu maisha jamii na nafasi ya mwanamke. Vitabu vyake vinafundisha kufikiri kwa kina kuelewa tamaduni tufauti tufauti tufauti na kujidhamini.

Nikiwa utotoni nilipenda ku sana kucheza na wenzangu nje asa michezo za kukimbizana, kuruka kamba na kucheza mpira. Pia nilipenda kuimba na kusikiza hadithi asa jioni watu wazima walipokuwa wakitusimulia hadithi za jadi. Wakati mwingine nilikaa peke yangu nikichora au kuandika vitu vidogo nikitumia mawazo yangu na kubuni hadithi zangu.

Ninalinda usalama wangu mtandaoni kwa makini sana. Kwanza nahakikisha situmii taarifa binafsi ovyo kama namba ya simu anwani au mahali nilipo hasa. Pili natumia nywila kali na tofauti kwa kaunti zangu za mtandaoni. Na naweka utibithi wa hatua inapo wezekana.

Ndio, mimi huvaa miwani mara kwa mara. Huivaa hasa inapobidi kama nikisoma, nikitumia simu au kuwa mbele ya skrini kwa muda mrefu. Miwani hunisaidia kulinda macho na kuona vizuri. Asa nisipo pumzisha macho kwa muda. Pia wakati mwingine huivaa kama mtindo kwa sababu huongeza maonekano na kujiamini.

Mimi napenda mikutano iliyo na mpangilio mzuri na malengo ya liyo wazi. Napendelea mikutano isio mirefu sana ambapo kila mtu anapata nafasi ya kuchangia mawazo yake kwa heshima. Mikutano ya haina hiyo unifanya nijisikie kuthaminiwa na kuwelewa ninacho takiwa kufanya baada ya mikutano.

Mimi ningependa kutembea nchi ya marekani. Kwanza, Japani ni nchi inayo itamani kwa sababu inamichango na utamaduni wakale na teknolojia ya kisasa. Pili, natamani kwenda marekani kwa sababu inasifiwa na nidhamu usafi na heshima ya watu. Chakula tatu kitu nilichowahi kusikia kuhusu marekani ni mitindo yao ya maisha. Chakula kama sushi na mandhari nzuri ya maua nne ningependa kuona mahekalu ya jadi, bustani nzuri, milima na teknolojia yao ya hali ya juu. Ya mwisho ninapo fikiria kuhusu safari hiyo najisikia furaha. Msisimuko na hamasa kubwa safari hiyo inanipa hisia ya kujifunza kitu kipya.

Ndiyo, napenda sana asali. Asali ni tamu na inaongeza ladha ya mwili. Unapokula, unasikia harufu za. Unaona kuwa nyuki wamefanya kazi nyingi na kutia bidii walipo shirikiana ili kutengeneza asali na unaona.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile iliyo laini na tulivu hasa harufu ya maua mepesi au vanila napenda harufu hizi kwa sababu hazichoshi na hunipa hisia za utulifu na usafi zinapokuwa mwilini hunifanya nijisikie nikiwa nadhifu na mwenye kujiaminia bila kuvuta harufu kali kupita kasi.

Mimi napenda rangi ya krimi au nyeupe iliyopakwa kwa ukuta wa chumba. Napenda rangi hizi kwa sababu hutoa mwanga hutuliza akili na kufanya chumba kionekane kikubwa na safi pia ni rahisi kuzipangililia kwa samani au mapambo ya rangi tofauti.

Mimi likizo yangu ya ndoto, ningependa kuenda afukweni. Hasa, pwani tulivu kwenye mchanga mweupe na maji ya blue. Nikiwa huko, ningependa kufanya mambo rahisi na kufurahia sana. Napendelea afukeni kuliko mjini kwa sababu napenda utulivu, upepo mwanana na sauti yenye mawimbi. Pia, ningependa kuonja vyakula vya bahari na kujifanya kujifunza kidogo kuhusu maisha ya watu. Kwa safari hiyo, ningependa kusafiri na watu wachache ninao wa amini kama marafiki wakaribu au kwa familia yangu. Natamani kurudi nikiwa nimepumzika, mwenye amani ya moyo na nguvu mpya ya kuendelea na maisha ya kila siku.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Ingawa haikuwa kiwango cha kitaalamu sana. Nilianza kujifunza kwa hamu na shauku. Nikivutiwa na muziki na jinzi gitaa ilivyowekwa hisia kwenye nyimbo. Mwanzoni ilikuwa changamoto. Hasa kujifunza kushika kamba vizuri na kubadilisha akodi. Lakini kwa mazoea utaratibu niliweza.

Ndiyo, mimi napenda kuoga kwa maji ya moto. Kuoga kwa maji ya moto unisaidia kupumzisha mwili na akili. Asa baada ya siku ndevu au wakati wa baridi. Upunguza uchofu na misuri na unifanya nijisikie mwenye mtulivu saidi.

Mimi kila asubuhi ninapoamka huwanza kwa kutulia kidogo kwanza nashukuru na kusali kwa mda mfupi. Nikiomba siku iwe njema na yenye baraka. Hii unisaidia kuanza siku nikiwa na amani ya moyo. Baada ya hapo hujipanga kwa siku kama kuosha uso na kufanya mazoezi mepesi au kunyoosha mwili. Kisha kuoga na kuvaa.